Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza inakua asubui na mapema ninapoamka kabla sija anza shugli za siku. Nafanya hivi ilikuondua ule uzito wa usingizi na kushitua mwili. Maji yakiniguza asubui, akili inapata kufunguka na nakua tayari kukabiliana na kitu chochoote ambacho nitaeza kukifanya hiyo siku. Na mara ya pili inakua jioni au siku ninaporudi nyumbani. Na hii wangu ni muhimu zaidi kwa sababu inapata kutoa ile vumbi nilio patana nayo siku nzima. Na siwezi panda kitandani na uchovu wa siku wa mchana. Na baada ya kuoga napata kujihisi sana sana jioni kuwa mwepesi na msafi. Ni kama vile uchovu wote umesombwa mwoshwa na maji na mwili unatulia na inanisaidia kupata usingizi mzuri na mtamu sana.